Ndiyo napenda kuchora pia kupaka rangi kuchora hunisaidia kueleza mawazo mawazo na hisia kwa ubunifu huku kupaka rangi kunanipa utulivu na kunisaidia kupumzika napenda hasa rangi zenye mwangaza na michoro rahisi iliyobeba ujumbe.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua na kukubali maeneo ninayohitaji kuboresha. Kisha natafuta mafunzo au ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu. Pia najiwekea malengo madogo madogo ya kuboresha hatua na kufuatilia maendeleo yangu.

Jioni napenda kula chakula cha nyepesi lakini chenye lishe kama wali mchanganyiko na mboga samaki au kuku au supu yenye viungo vya asili pia napenda mara nyingine chakula cha kitamaduni, cha familia kwa sababu huchagia ladha nzuri na kumbukumbu za furaha.

Kifaa ninacho kitumia kwa sana ni simu. Kuchaji simu hutegemea na matumizi ya simu ama umekua ukitumia vipi simu kwa siku hiyo. Kama nimetumia sana kwa sana hua tachaji mara mbili ama mara tatu kwa siku. Lakini siku mingi mimi huchaji mara moja kwa siku.

Napenda kutembea maeneo ya asili kama bustani, karibu na mto au bahari na pia njia tulivu zisizo na kelele nyingi kutembea sehemu zenye miti na hewa safi hunipa utulivu na kunisaidia kufikiria vizuri wakati mwingine pia napenda kutembea katikati ya mji jioni nikitazama maisha ya watu na mazingira yanayobadilika.

Ningependa kujifunza ujuzi unaohusiana na ubunifu na teknolojia. Kwa mfano, ningependa kujua kuwa na ujuzi wa ku uchoraji wa digital. Au wa digital na wanamitindo wa sanaa. Uandishi wa hadithi za ubunifu pia programu za teknolojia kama AI.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na usikivu mkubwa kwanza nawasikiliza kwa makini kuelewa mahitaji yao na changamoto wanazokabilianw nazo kisha nayaskiza maoni yao na kuyazingatia vilivyo.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa wazi, mkarimu kwa wote kwanza na wasikiliza kwa makini na kuonyesha nia ya kuwa mkweli katika wanachopenda ama kushirikiana nao katika kufanya yale mambo yote wanayo ya penda.